Ninapenda kuchora lakini sio kuchora ambayo ni kuchora kwa kawaida kwa kutumia kupaka rangi, ama kuchora katika vitabu. Michoro yangu sana sana, inafanyika kwa njia ya kwa njia ya sanaa, ambapo huwa ninapenda kuchora, hasa katika makuchora bato ambao wanapenda kutengeneza kuchazao huwa ninapenda kuwachora na ana hiyo inaonekana ama uchoraji wangu, unaonekana katika kuchazao, na pia unapendeza sana.

Manthari mazuri zaidi ambayo nimewahi kuona. Ni manthari ya milimani ambapo hakuna watu sana sana wa milimani ambapo kuna wanyama tuu na kando yake kuna mto ama kuna bwawa la maji. Huwa ninaona ya kiwa manthari mazuri zaidi kwa sababu ninaweza kutizama na kuhisi vizuri kuhusu manthari hayo ninahisi kuwa yanapende napia yanaonyesha asili kama kitu ambacho kinapendeza zaidi ama nikizuri zaidi wakati ambapo unakitazama na pia kukihisia unahisi kwamba ingekua upo mahali kama hapo ingekua ni mahali ambapo panakaa ni kama mahali ambapo ata hauwezi kufikiria ni mahali ambapo kuna furaha zaidi hewa ni nzuri manthari ni mazuri na ya kupendeza. Mambo mazuri pia ya naotokana na asili. Ama mambo mazuri ya kiasili rangi nzuri, miti, maji, milima. Na pia mambo mengi na kufurahia uumbaji wa.